Mara nyingi huwa nasoma habari mtandaoni kwenye kurasa za wandishi wa habari mashuhuri hapa Tanzania kina milad ayo, kina jamii forums, kina veda updates ya, kwa sababu wao ndo wana wenye wafuasi wengi sana hapa Tanzania na wanasifika kwa habari zenye uhakika na zenye kuaminika na zenye na zinye kueleweka ni kurasa hizo tatu.

Mimi napenda mimi napenda kutembelea sehemu tofauti tofauti sehemu nyingi sana ikiwemo ufukweni kwenye migahawa mizuri ya kifahari sehemu ambako kuna uoto wa asili mambo ya asili asili kwa sababu sehemu hizo zinakuwa zinaniondolea sana mawazo ufukweni napapenda sana kwa sababu inanisaidia sana kwenye kuonda mawazo akili yangu ina kuwa inaka vizuri kweli kweli.